Ndiyo, nimewahi kulima na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Kulima hunifundisha subira na unafanya kazi kwa bidii kwa sababu mazao hayakui haraka bali huhitaji uangalizi na muda. Napenda kulima kwa sababu hunifanya nijisikie karibu na ardhi na asili. Na pia hunipa furaha ninapoona mimea ikikuwa vizuri kutokana na juhudi zangu.

Somo nilalolipenda zaidi shuleni ni kiswahili kwa sababu nilifurahia kusoma, kuandika na kujifunza maneno ma pia. Kiswahili kili nisaidia kueleza mawazo yangu vizuri na kuwasiliana kwaufasaha. Pia nilipenda kusoma hadithi na mashairi. Jambo lilonifanya nipenda somo hilo zaidi na hata kupindukia kwa sababu kiliweza kunifurahisha zaidi.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kuona mambo yanaenda vizuri na watu nilio karibu nao wakiwa na amani na furaha. Pia nafurahia sana, ninapofanikisha jambo nililojitahidi kwa muda mrefu. Hata kama ni ndogo, kuwa na muda wa kupumzika, kusikiliza mziki na kuzungumza na watu ninaowapenda, hunipa furaha kweli na amani ya moyo.

Ndiyo, napenda sanaa ya uchoraji na mziki zaidi. Uchoraji univutia kwa sababu unaonyesha isia na mawazo kwa kutumia rangi na michoro na kila kazi huwa na ujumbe wake wa kipekee. Mziki nao ni aina ya sanaa ninayo ipenda sana kwa sababu hunipa fura, utulivu na unisaidia kueleza isia zangu. Sanaa ya kwa ujumula unifanya nijisikie huru na kunipa muskumo wa kufikiri kwa kina.

Napiga picha mara chache, hasa ninapokuwa kwenye tukio maalum au mahali pazuri. Maranyingi, hupiga picha wakati wa safari, sherehe au ninapoona maandhari au tukio linalo nivutia. Kupiga picha hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu muhimu na kurusu kukumbuka nyakati nzuri baadae.

Naam, ninapenda kuoga maji moto sana. Nina sababu nyingi zinazonifanya nisioge na maji baridi. Kwa sababu, nikitumia maji baridi, mara nyingi huwa unanipa mwasho, mwilini. Huwa najikuna kwa wakati mwingi, na kisha kusikia kwamba siyuko salama. Lakini pindi tu nitakapotumia maji moto, huwa nahisi vizuri, nikishajipaka mafuta, na huu siwashwi hata kidogo. Maji moto ndio napendelea kwa mda wote.

Nam, nimeshiriki mashindano mara nyingi. Sana sana napenda mashindano ya mchezo ya mpira wa kandanda. Huwa napenda sana kucheza mchezo wa kandanda, na huwa napenda nikifunga magoli zaidi. Mara ya mwisho nikishiriki katika mashindano ya kandanda, timu yetu iliweza kuwa timu ya pili, kwa timu kumi na sita. Niliweza kujivunia matokeo hayo na nikafurahia kwa sababu nilijijenga kimwili, kiafya na kiakili na pia ilinisaidia kuokoa wakati ama ule wakati mbao ningeutumia kwa mawazo mabaya.

Shirika langu huwa nalipenda sana kwa sababu ya mambo mengi. Jambo la kwanza, ikiwemo kushirikiana vizuri, ikiwemo sisi wote ni wacha Mungu, uwa tunashirikiana katika kila jambo, tunaheshimiana na kuinuana kokote kule tunaweza. Mtu anapokuwa na shida, sisi wote umwangalia na uweza kumsaidia na kwa kila mara tunaweza kugawa kazi pamoja ili kila mmoja aweza kuwa na kazi sawa.